Mimi hutumia asilimia thelathini ya muda wangu katika mtandao ya kijamii kutazama vidio na filamu na picha nyinginezo. Mara nyingi, mimi hutazama video kwenye mitandao ifatayo. Facebook, Space, TikTok, Instagram, pamoja na LinkedIn. Mimi hutazama vidio za kuchekesha siasa, nyimbo na mambo ya nayotendeka kwa wakati huu.

Tukio muhimu maishani mwangu ni lile lilileta mabadiliko, kukua au kugeuza mwelekeo wa maisha yangu kama ilivyo sasa. Tukio hili ni mimi kuhitimisha chuo kikuu na kuanza mwelekeo mpya wa kikazi. Hii imejenga sanaa na maarifa kwangu. Pili, imeongeza kiwango cha ujasiri katika kujitegemea. Tatu, imefungua milango mbalimbali ya kikazi na fursa nyinginezo. Nne imenifanya kuwa mtu wa mchango mkubwa katika jamii kukabiliana na changamoto za kimaisha kama vile umaskini, ugonjwa, aibu kupoteza au kujiona mtu asiye kosa kufaulu maishani.

Mimi hupenda kutembea msituni kwa sababu hunisaidia katika kuleta afya ya mwilini pamoja na utulivu wa akili. Hii ninaifanya kwa sababu ya kuimarisha afya ya mwili wangu na kunisaidia katika mazoezi na kuongeza nguvu. Pili, hunipunguzia msongo wa mawazo na kuleta utulivu wa akili, kuboresha afya ya akili na kupunguza wasiwasi na huzuni. Hunisaidia katika kukuza nidhamu na utulivu katika matembezi marefu. Hunisaidia katika kukuza urafiki na ushirikiano wa kimazingira na wakati wa kutembea na makundi. Huchochea ubunifu na fikira chanya katika mawazo yangu. Hunisaidia katika kustawisha, kujistawisha kiroho na kunipa muda mzuri wa kutafakari kumhusu Mungu wangu.

Mimi hunywa maji takriban lita mbili hadi tatu kwa siku. Hii ijapokua hutofautiana kulingana na shughuli za siku au mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa mfano, ninapokuwa na shughuli nyingi za siku hubidi ninywe maji mengi sana. Na hali ya hewa inapokuwa ni baridi au unyevu mimi hutumia maji chache sana. Hii hunisaidia katika kusaidia mwili kufanya kazi vizuri, pamoja na kusiaga chakula na usafishaji wa sumu mwilini. Maji hunisaidia katika kuhifadhi ngozi na tishu za mwili wangu na kuifanya kuwa yenye unyevu na na kutokuwa na magamba. Maji hunisaidia kudumisha afya ya moyo, figo na viungo vinginevyo. Pia, hunifanya nisiwe mchovu na kumunye kuhisi kichefu-chefu wala kizungu-nzungu.

Ndiyo, mimi nimewahi shiriki mashindano mbalimbali kama riadha na uchezaji wa mpira. Hii hunisaidia katika maisha yangu ya kibinafsi, ikiwemo kiafya, kiakili na kijamii. Katika kushiriki mashindano haya, yamenisaidia kukua kwa kitaalamu na ujuzi. Imenisaidia kukuza ushindani na nidhamu, imenifanya kujijenga na kujiamini. Kushiriki mashindano kama ya riadha kimenifunza kutoa kwa wengine. Ninaposhiriki mashindano haya, washindani wanapata mbinu mpya na ujuzi tofauti. Imeniboresha kuwa stadi katika jamii, imenifanya kuwa mchangamfu kwa kiafya, kiakili na kimwili. Zaidi ya yote mashindano hunifanya kupata motisha.

Mimi huboresha michakato ya kazi ili kufanya kazi iwe ya ufanisi zaidi kwa kutumia mambo mbalimbali kama kuratibu na kutengeneza ratiba ya kazi vizuri na kupanga kazi iendeshe kwa tika hali ya uadilifu pili ni kuelewa malengo ya kazi na kuhakikisha kuwa malengo ya kazi imetimilika vyema na ipasavyo kutoa majukumu kwa usahihi kwa idara tofauti kwa kuwapanga wafanyikazi vyema na kuwaelekeza katika njia isiyo kua ya mchanganyiko nne mimi hutegemea teknolojia vifaa vya kisasa kama kompyuta programu za kupanga kazi na vifaa vya mawasiliano vilivyo bora katika katika kubadilisha ama kuboresha mchakato wa kazi, mimi huangalia na kurekebisha michakato yenye ulegevu na kutambua sehemu zote ambazo zinaeza zikachelewesha katika kutoa au kuleta upotevu wa rasilimali kazini. Mimi hufanya mafunzo kwa wafanyi kazi ili kuwapa ujuzi mpya, mbinu bora na maarifa zaidi katika kufanikisha kazi. Mwisho, mimi hutunza na kusimamia muda ili pawepo na kufanya kazi bora pasipo kupunguza ucheleweshaji na kutumia muda vibaya.

Mimi hupenda kujumuika na marafiki na ninapo kutana nao hufanya mambo mbalimbali. Kwa mfano, sisi hukutana katika mkahawa, tukakuwa na gumzo na kubadilishana mawazo. Hii, hutusaidia katika kujijenga katika maswala muhimu. Pili, sisi hukutana, tukacheka, tukafurahia kwa pamoja na kushiriki shughuli mbalimbali kama za kusaidia jamii, miradi, tofauti ya kujitolea. Kwa mara nyingine, sisi hukutana katika michezo mbalimbali, na kufanya mazoezi kwa pamoja na marafiki kama kucheza mpira, kukimbia, kuendesha baiskeli na matembezi mafupi. Kwa wakati mwingine, sisi husherehekea matukio kama ya kuzaliwa, hafla za shule na kuenda katika mafanikio ya kila mmoja kama graduation. Zaidi ya yote sisi husaidia katika kushirikiana kwa jamii kwa miradi ya pamoja ambayo inatuhitaji kusaidia masikini au kuchanga kwa pamoja.

Ninapo kuwa na msongo wa mawazo, mimi hujihusisha katika shughuli mbali mbali ili kupata kutulizo kwa mawazo. Kwa mfano, pumzika na kupumua kwa kina. Kukaa mbali kwa utulivu, kufanya pumzi, ndefu na kukimya ili kupunguza msongo wa mawazo. Pili, mimi huzungumza na mtu ninaye mwamini, rafiki au mtu wa karibu wa familia uweza kushiriki naye kwa mawazo na kumweleza ninacho kipitia. Tatu, mimi hufanya mazoezi kwa kutembea, kukimbia au yoga. Nne, mimi hupendelea kufanya shughuli ninazo zipenda kwa mfano kuchora au kupaka rangi. Tano, mimi huzingatia lishe bora pamoge na kupata usingizi mrefu, kula chakula chenye lishe bora na kutuliza mawazo kwa kulala. Tatu, mimi hutafakari au kusali na hujiweka kimya na kutafakari kuchangia kuchangia utulivu wangu wa kiroho. Jambo lingine, mimi husikiliza mziki, ninao upenda na huwa nasaidika kwa kutulizwa ninapa kuwa na msongo wa mawazo.